Hapana mimi huamuka kabla ya jua, huamka kabla kupambazuka, na vile vile mimi hulala mapema, ndipo niweze kuamka mapema zaidi kuanza majukumu na shuguli zangu za siku.